Nakumbuka wakati mzuri wa mpira wa baseball niliowahi kuona ulikuwa finali yenye ushindani mkubwa. Timu mbili zenye nguvu zilikuwa zikicheza, kila moja ikipambana hadi mwisho. Kilichonishangaza ni mpigo wa mwisho, uliobadilisha matokeo ya mchezo ghafla. Nilijisikia mwenye furaha na msisimko mkubwa. Nikikumbuka wakati huo, bado ninahisi hamasa na upendo wa michezo.

Ninapenda kukimbia kwa sababu kunanifanya nijisikie afya na mwenye nguvu. Kukimbia pia kunanisaidia kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati wa kukimbia, hupata nafasi ya kufikiria mambo vizuri na kufurahia hewa safi. Ni shughuli inayonifanya nijisikie furaha na uzima.

Mchana mimi mara nyingi nakula wali na mboga pamoja na nyama au samaki. Chakula hiki ni kitamu na kinanipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Pia hupumzisha mwili na akili baada ya kazi au masomo ya asubuhi. Kula chakula hiki mara kwa mara kunanifanya nijisikie afya na furaha.